Nafanya mazoezi mida ya asubuhi na jioni, kwasababu asubuhi kabla sijaenda kazini huwa naendelea na mazoezi na jioni pia nikirudi kazini nafanya mazoezi kwasababu mwili wangu kidogo ni mnene. Kwa maana hiyo, inabidi nifanye mazoezi kwa sana ili niweze kuweka sawa nisipate magonjwa yoyote. Kwahiyo, sina muda maalumu ambao nafanya mazoezi, bali nafanya muda wowote asubuhi na jioni.

Naam ndiyo, nanunuwa vitu kwa kutumia simu kwa sababu inanirahisishia vitu vingi. Inarahisishia pale kunakuwa, hauna uhitaji wa kuwa na pesa taslim ama kwenda bank. Pia nanunuwa vitu kwa kutumia simu kupitia hizi huduma za kifedha kama mpesa, tigopesa na ya telmani. Ni za haraka sana. Biashara nyingi zipo mtandaoni kwa sasa. Kwa hiyo kulipia bidhaa au huduma kupitia simu ni njia nzuri sana ya malipo. Na rekodi ya miamala pia ni rahisi kuiweka kupitia simu. Ila changamoto yake kuu ni udanganyifu kwa wauzaji wasio waaminifu. Pia mtandao au mfumo unapokuwa na hitilafu inaleta changamoto. Pia watu wengi bado hawajazoea hii teknolojia mpya ya kulipia vitu kutumia simu. Lakini binafsi na shauri ni njia nzuri sana watu wapendelee kuitumia. Kwani ni halali na iko haraka sana katika matumizi.